Hapana kwa saa hii, ninaishi ambapo nilipozaliwa kule Nakuru, ambapo ni mahali nilipokuwa mchanga hadi nikuwa nikimea nikiwa mkubwa. Nilipohishi hapo, eneo hilo ni mzuri sana, ni eneo ambao la kufutia, watarii hulitembelea sana sana.

Wakati ninafuraha nipo nyumbani mi hucheza sana na kubambika na kuandaa chakula ambacho familia kinacho kipenda na kuweza kufurahia pamoja kama nyumba na na wazazi ambao wako pamoja nao ili kuonekana kuwa na mwenye furaha na kuwa mwenye amestahili.

Nguo za jinizi ni nguo mzuri sana na nguo za kiofficial kama vile suti ambazo ukieda kwenye interview ama kazi kubwa kubwa unazifua na kuna wale wanapenda kuvaa nguo kubwa kubwa kumbolo ambazo ni baggy unit ambazo ni jeans baggy jeans ambazo ni mzuri sana.

Kambuni ya teknolojia ambao watu wanayamini ni meta Meta ni kambuni ambao ni kubwa sana inaaminika ni kambuni ya teknolojia. Na kambuni inayo chukuliwa na mtu anaye itwa Elon Musk Tesla izo ni kambuni moja mbili ambazo ni kubwa za kiteknolojia.

Napenda kufanya kazi na wengine ili kuweza kukamilisha kazi kwa uraka. Mtu kufanya kazi pekeyake inaeza kuwa kazi ngumu. Kwa sababu kufanya kazi kubwa peke yako haiwezekani kumaliza kazi kuu muda unaofaa ku kuweza kukaribia na wenzako ili kuweza kufanya kazi. Inasaidia wakati mwingine sana.

Wazo mzuri ambalo ninalo siku ya leo ni kufurahia, kufanya kazi kwa uzuri, kuendesha baisikeli, kufanya zoezi, kula na kuweza kuomba. Hizo ni mawazo ambazo ni wazo mzuri sana kwa siku ya leo na kuweza kupanga jedwali yako na kuweza kukamilisha siku kwa uzuri.

Kwa muda mwingi, sipendi kuongelea siasa kwa sababu siasa, siasa ni za watu wakubwa na siasa ni kwa watu wale wenye, wanabishana kwenye makura na kweza za macheo, sana sana zinaezakufuatilia kwa vita na mimi sipendi vita.

Napenda sana kujifuza istoria sana sana vitabu za istoria istoria ni mzuri za kukwesesha kujua mali dunia inapetoka na vitu vilivyo kupua watu wa kitambo.

Baada ya siku ndefu mtuaneza, kupumzika kwa njia mingi sana mtu anaweza kuingia kwa bafu kuoga maji baridi kufanya zoezi kidogo alafu kujiekelea kwenye mukeka alafu kulala na kuteka na kutulia kidogo ili aweze kutuliza mwili jia siku ndefu ambayo ikumba mbele yake ili weze kutulia ili weze kwezesha mwili kujua cha kufanya na kufiki.

Kujenga mausiano na wafanya kazi wengine ni kujuana na kuwa marafiki na kusaidiana kwenye kazi ili kuweza kuezesha kuwa marafiki na kuweza kujenga mausiano mzuri na kuweza kuwa mwema kwa wengine ambao pia vila wanakuwa wema kuwako ilikuwa kazi vyema.

Napenda kuogelea sana kwenye maji mengi kama vile yale maji ya pool na maji ya mtoni lakini kuna zile mto zenye zina mamba na uwezi ogelea kwa mto ambazo zina maji ama ni risky sana kuogelea kwenye mto ni vizuri kuagelea kwenye maji ambao ni ya pool.

Sera ya kampuni ambayo naiona muhimu ni ile kampuni inayu husiaka ngano ngano ya kupika ambayo ni kampuni ya ajab ambayo ni kampuni inasera mzuri sana na inaeza saidia sana kama ile ya coca cola.

Ndiyo nimeuona bahari pale pwani na indian ocean ni bahari kubwa na bahari pia nimeona kuna bahari kule mchi wa kisumu ambao ni Lake Victoria ni bahari ambalo linasamaki wengi na napenda kuvuliwa na watu wanapenda kucheza michezo za kuboat kwenye mabahari.

Kwa mara kwa ibadi kwa hii bado unenda kwa kila wikendi kwa siku moja ya wikendi kila siku moja moja ya wikendi. Kwa wikendi unaeza enda ama mara moja kwa nia ya ibada ili ienda kumuabudu mungu. Kwanza siku ya jumamosi yenye mungu alipumzika ni siku njema ambayo watu huenda kwa ibada sana kumuabudu na kuweza kueneza mambo mazuri ya mungu.

Simu yangu naitumia zaidi kwa kuisomea mtandahoni na kupata habari mtandahoni ili uzi uweze kunienyesha na kujua kinachoendelea around mahali mtu apo na kujua masaa ngapi ili kuweza kujua sijuhali ya kwenda kazini.